Mimi huandika chini ili nisije nikasahau kazi ingine. Kwa hivyo natambua ni gani inayohitajika mwanzo mbele ya ingine. Pia nagawa kazi kwa kipande kwa kipande kazi kubwa mara nyingi inakuwa. Iko na matatizo, iko na majaribio mingi, kwa hivyo nagawa vipande vidogo na ninafanya hatua moja baada ya nyingine. Alafu naangalia gani inahitajika ya kwanza, kwa hivyo ninaipatia nafasi ya kwanza. Alafu pia naweka bidii naanza na kazi mara moja bila kuchelewa.

Nasuluhisha migogoro kwa amani kuheshimiana kila mtu anadhaniwa ama anatakiwa kuheshimu mwenzake kusaidiana wakati mmoja ameshindwa au akona changamoto tunasaidiana sisi wote kushirikiana kimawazo, kuwasiliana vizuri bila kukijeli ya yeyote na kuwajua wenzangu.

Ndiyo video ni njia mzuri sana ya mawasiliano hasa kwa binadamu ninatumia kuwasiliana na familia marafiki pia natumia kwa kazi au tunaposhiriki kwa mikutano tukiwa wengi kazini video inaweza kufundisha au kuonyesha hatua kwa hatua ikiwasaidia watu kuelewa vizuri.

Sera ninayoiona muhimu katika kampuni ni sera ya usalama kazini, sera ya usawa na kuzuia ubaguzi, sera ya mawasiliano, sera ya faraga na pia sera ya rasilimali watu. Hizo ndio ninaona muhimu katika kampuni.

Napenda mkate wa aina ya superloaf, napenda mkate wa sinia, mkate huwa mtamu sana, kwanza unapokula asubuhi kama kiamsha kinywa na kukula pamoja na chai. Pia napenda mkate wa sinia kwa sababu huwa ni mtamu zaidi.

Ndiyo navaa miwani niko na shida ya macho na macho yangu ilianza shida nikiwa mdogo. Ikanifikisha kuvaa miwani nisipovaa miwani macho yangu huuma sana na pia nakuwa na matatizo kuona vizuri ama kusoma. Kusoma pia kuangalia simu au tarakilishi.

Ndiyo, michezo ya ubao huwa inapendeza sana. Ina jambo la kipekee la kuleta watu pamoja na pia kuleta marafiki pamoja na kuweza kufanya mashindano. Napenda michezo ya ubao kwa sababu inajenga ushirikiano, inachangamsha akili, inaleta vicheko, inapunguza mawazo mingi. Pale kazini ama pia nyumbani.

Mimi hukubali mabadiliko, mapema, badala ya kupinga au kuogopa, mtu ananza kwa kuelewa mabadiliko yamekusudiwa nini na faida zake. Kujifunza kuiishi na hiyo mabadiliko, kuangalia inaleta mafanikio gani, na pia kuuliza maswali kuwasiliana na wenzangu au wakubwa wangu ili niweze kuelewa hii mabadiliko vizuri.